Kinywaji ninachopenda baridi ni soda, kwa sababu inaburudisha sana hasa siku ya joto. Hufanya iwe ya kufurahisha kunywa hunisaidia kujisikia nimepumzika na kuburudishwa baada ya siku ndefu. Pia napenda soda baridi kwa sababu inakwenda vizuri na milo na vitafunio vingi. Iwe ninakula nyumbani au na marafiki. Soda baridi hufanya wakati huu kufurahisha zaidi. Kwa sababu ya ladha yake ya kuburudisha na hisia ya baridi. Soda baridi ni mojawapo ya vinywaji nipendavyo.

Nilipewa saa nzuri kama zawadi na ikawa zawadi bora zaidi ambayo nimewahi pokea. Ilikuwa ya kufikiria na yenye manufaa ambayo ilifanya kuwa maalum sana kwangu. Nilifurahi kwa sababu ni kitu ninachoweza kutumia kila siku. Saa mahiri hunisaidia kufuatilia saa, kuendelea kufanya kazi na kupokea arifa muhimu kwa urahisi. Pia hunitia motisha kukaa kwa mpangilio na kuwa na afya njema. Kwa sababu ni vitendo vya kisasa na yenye maana, saa mahiri inasalia kuwa zawadi bora zaidi ambayo nimewahi kupewa.

Ninapenda kutumia teknolojia mpya kwa sababu hurahisisha maisha na kuvutia zaidi. Kujaribu vifaa, programu au za na mpya hunisaidia kufanya kazi haraka kwa ufanisi zaidi. Ninafurahia kujifunza jinsi mambo ya navyofanya kazi na kugundua njia mpya za kuvitumia. Teknolojia mpya hunisaidia kujua mitindo mpya na kufanya mawasiliano kwa hurahisi. Kazi na burudani kufurahisha zaidi. Iwe ni simu mahiri, kompyuta au kifaa cha aina ingine kutumia teknolojia mpya hunipa msisimko na kunisaidia kuendelea kuwasiliana na kufanya kazi kwa urahisi.

Ndiyo, nimewahi kuenda baharini hapo awali na nilifurahia sana. Mchanga, sauti ya mawimbi na hewa safi hufanya mahali pa kupumzika. Ninapenda kutembea kando ya ufuo nikihisi maji kwenye miguu yangu na kutazama machwo ya jua. Kuenda ufukweni pia kuna furahisha kwa sababu naweza kuogelea, kucheza michezo au kukaa tu na kufurahia kutazama. Kuwa huko kuhunisaidia kujiskia utulivu na furaha na ni njia nzuri ya kutumia wakati pamoja na familia na marafiki.